Usiku, kila siku, kabla ya kulala, mimi husala kwanza, mimi husala na kuambia Mungu wangu anitu anitunze vyema na kuwa nami, na hata pia kabla ya kulala, mimi hupiga zoezi kiasi, na kusoma biblia kidogo, na baada hapo mimi hukula kila siku.

Mara nyingi mimi hutumia programu ya simu ya X, pale X kuna kuna Xcharts ambayo mimi hutumia mara mingi sana na ni programu mpya bado ambayo ililetwa juzi haijakawia sana. Na programu hiyo ya xchart ni programu nzuri sana. Trna inafanya mawasiliano inakuwa rahisi na vizuri kabisa na inakuwa ya mawasiliano pia ni ya siri.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni muhogo. Muhogo ni chakula cha jadi na ni chakula tamu sana tena inaeza liwa kwa njia mbali mbali inaeza liwa na chai. Ama hata na uji na ni chakula nzuri sana na ya kupendesa wakati wote. Muhogo ni chakula mzuri tena tamu.

Ndiyo, nikiweza pewa nafasi, basi mimi naweza tamani sana kurudi kwa ujana. Ujana ni maisha mazuri sana, ambayo hayana mambo mengi, tena napata, kuwa na furaha mwingi sana, hakuna kile kiinachonisumbua akili. Ujana ni maisha mazuri sana, tena sana, nayakupendeza kabisa, na ningependa kurudi ujana.

Ndiyo napenda sana kucheza mchezo ya video ni mchezo mazuri sana tena ya kupendeza na hunifanya kuwa na hali ya uchangamfu kila wakati ninapozicheza na pia yananifanya kuweza kusoma vitu vipya ambavyo ambavyo ambavyo watu wachache sana ndo wako nayo. Mchezo ya video ni michezo mazuri sana ya kupendeza.